Iko najiandana mkutano kwanza lazima nijue mkutano unahusu nini. Cha pili kupitia agenda zote. Cha tatu kuandaa pointi ambazo nitaitaji kuzipeleka kwenye mkutano. Cha pili ni baada ya hapo ni kujitayarisha kiakili na kisaikolojia unacho endo kifanya pale.

Hadithi za ajabu ndiyo, nazo ni naeza kusema na nazipenda. Nadhani kwengelea hadithi za ajabu sasijui unaongelea ni za kutisha au za ajabu ni zile za kufikirika haki zinakuwa na na vitu vya ajabu. Lakimi napendelea hadithi za aina zote, hata za ajabu nanazipenda pia.

Kazi za dharura kwanza ukipata kazi yoyote ya dharura kitu cha kwanza inabidi uwe mtulivu. Usichanganyikiwe tuliza akili. Angalia kitu kimekuja labda ni kwa dharura kina haraka kiasi gani na ukubwa wake. Baada ya hapo kama kina kubwa ukilingaisha na vingine na kinahitajika haraka. Huwa naanza nacho tu lakini nikiwa najitahidi nifanye nikiwa nimetulia bila hasira. Nikubaliane na hali kwamba hii dharura inabidi niitatue.

Napenda lakini siwezi kusema tu kusikiliza radio kama radio. Napenda kusikiliza mziki baadhi ya vipundi.labda vipindi vya sana sana vya burudani. Mziki hivi ndo kidogo. Napenda kusikiliza lakini vipindi vingine hivi. Sijui program labda hapana mara chache sana.

Nakunywa maji ma kama lita moja lita moja mara mbili. Muda wa mchana kabla muda wa mchana kazini kinakula chakula cha mchana tatumia maji lita moja na muda wa usiku nikitoka mazoezini nitatumia lita moja nyingine kwani kama lita mbili kwa siku.

Wakati wa likizo najistarehesha zaidi kwa kupumzika, kusafiri kidogo, kufanya vitu navyovipenda, kujifunza vitu vipya. Lakini mda mwingi natamanigi nipumzike, nifanye mambo ya furaha, kujifunza vitu vipya ni vichache sana. Ila natakaga ni nirejeshi nguvu na nipate motisha ya kufanya kazi. Huo ndio muda natumiaga sana kujipa motisha.

Mtu kama anashughulikiza sana kwa kupanga kazi zangu mapema, kuweka vipaumbele, na vitu kama hivyo ili, ikifika muda kama huo, mara nyingi nakuwa nimebaki na zile kazi ambazo nilishazitenga kwamba hizi, nitazifanya muda wa mwisho ambazo sio ngumu sana. Tofauti na nikifanya tu bila mpangilio mwisho wa siku unawezakuta muda wa mwisho ndio umebaki na kazi ngumu unapasua akili.

Mimi na napendelea zaidi t-shirt kwa mwili wangu naona ndo zinakaa vizuli kulikoni mashati. Mashati ya yananikaa vibaya sana. Nikivaa t-shirt naona yanaonekana vizuli. Hata mimi mwenyewe nakuwa najihisi na amani najihisi nimependeza. Tofauti na kuvaa shati.